Wakati ninapo hisi wasiwasi, hatua yangu ya kwanza ni kutulia na kuvuta pumzi ndevu mara kadhaa, ili kutuliza mpigo wa moyo wangu na akili yangu. Mimi hujaribu kutafuta chanzo cha wasiwasi huo na kujiuliza ikiwa kuna jambo lolote ninaloweza kufanya kwa wakati huo ili kurekebisha hali hiyo. Ikiwa ni jambo lililo nje ya uweza wangu, mimi hujaribu kukubali hali hiyo na kuelekeza mawaza yangu kwenye mambo chanya.